Napenda kununua vitu sana katika maduka makubwa maduka ya makubwa kwa lugha ya kimombo twaeza zita supermarkets maduka haya yananisaidia sana kwa kuwa utapata ni kama kila kitu kiko pahali pamoja vitu viko pahala pamoja hakuna kitu ambacho kime tapaka ama utapata kuna vyumba katha wa katha ambavyo vina vitu baadhi ya vitu ambavyo unahitaji utapata yakwamba kuna vyakula sehemu yake nguo sehemu yake matumizi, vitu vya matumizi sehemu yake vifaa vya choo sehemu yake utapata vitu kama televisheni sehemu yake rununu sehemu yake vipodozi sehemu yake unapata yakwamba maduka makubwa haya ya nasaidia sana manake yanaokoa muda kuzunguka. Hauzunguki sana kila mahali ukitafuta hiki na kile vitu vyote viko pahala pamoja ambapo waenda tu pahala palipotengewa kitu fulani unachukuwa waenda unalipa kwenye kwenye pahala palipo tengewa kulipa na unaokoa muda wako kwa hivyo napenda sana kununua katika maduka makubwa ama kwa lugha ya kimombo tunazita supermarkets.

Pahala ambapo nimetembea na pa kama kusafiri pakanifurahisha sana ni katika mkahawa ama niseme chumba cha Vila Rosa Kempiski pale Nairobi. Chumba hiki kina mandhari ya kupendeza sana sana sana. Ukifika pale unapokelewa vyema na wafanyikazi kwa ukarimu, kwa heshima. Barabara za kwenda pale Kempiski ni barabara ambazo zimenyooka. Kuna barabara ya chini barabara ya juu zote zinaweza zikakuingiza pale Kempiski. Mandhari ya pale ni mandhari ya kifahari, mandhari ya kipesa mandhari ambayo ukiangalia unaona ya kwamba ni watu wa hali ya juu peke yao ambao wanakuja kuburudika ama kukaa pale ambapo pametengewa kivyao maana napata ya kwamba chumba hiko chote kimetengewa wale watu ambayo wana fedha wale ambao watu wa kifahari. Kwa hivyo ninawezo sema ya kwamba pahala pale ambapo nimetembea pazuri sana kwa muda huu ni pale Vila Rosa Kempiski.

Kwa sasa ama kwa muda huu napenda sana kahawa zaidi ya chai kwa sababu kahawa ni rahisi kutengeneza haina mtindo mrefu ama mambo mengi ya kuweka ndani ili iweze kutengeneza kahawa. Kwa hivyo napenda kahawa sana kuliko chai manake chai inahitaji uwe na wakati mwingi wa kuzitingeneza ama kuandaa chai ilhali kahawa hai hitaji muda mwingi, kahawa inasisimua mwili, kahawa inafanya uwe mchangamfu. Usisinzie wakati unafanya kazi, ama usiwe mlegevu, inakuchangamsha inakupa uchangamfu fulani pale ambapo wataka kufanya jambo moja ama lingine.

Filamu ambayo naipenda zaidi ni filamu moja iliyo tengenezwa pale England, UK. Filamu inayo itwa Snowfall. Filamu hii ni komedi imechanganywa na action, pia ina drama. Sana sana ni action, komedi na drama kwa sana. Mara ya kwanza nilipo ona filamu hii ilinipa hekima sana. Ilifanya nikawa mchangamfu. Niliangalia filamu hii kwanzia mwanzo hadi mwisho. Nakumbuka kuna muigizaji mmoja anayejiita Franklin Saint. Ambaye alikuwa anacheza, vizuri sana filamu hii. Alikuwa anatoa hisia zote. Alikuwa anatoa kile ambacho ameambiwa atoe vyema. Alifanya filamu hii ikawa filamu nzuri sana. Napendelea sana ama ningependa sana kuitazama tena filamu hii manake ni filamu nzuri sana nzuri nzuri.